Mimi hupata habari kutoka vianzo mbali mbali ambayo vinatoa taarifa za uhakika na zakuaminika pamoja na marifa nilio jifunza kutoka elimu. Tafsiri za vitabu utafiti na maelezo ya wataalamu katika nyanja tofauti tofauti. Pia ninachukua tarifa kutoka kwenye muktadha wa maswali na mazungumzo ya mazungumzo ya watumiaji kama wewe ambapo najifunza kueleza vizuri kile kinachuhitajika na kutuoa jibu linalo kidhi mahitaji hayo. Kwa nyanja za kisayansi au teknolojia, habari ninazotoa kutokana na marifa ya msingi, ya sayansi, data, zinazo. Kaguliwa na muongozo wa kitaalamu. Kwa mambo ya kijamii, tamaduni au maisha ya kila siku, inachanganya uzoefu wa kawaida, mitazamo ya kitamaduni na mankiti ya kijamii kutoka majibu yenye uelewa na usahihi. Kwa hiyo vyanzo vyangu vya habari ni mchanganyiko wa elimu, tafsiri ya data, uwelewa wamitazamo ya watu na muongozo wakitaalamu. Yote yakiwa yameunganishwa kwa njia ya mankiti na uchambuzi wa kina ili kutoa jibu linalofaa na la kuaminika.

Je, unapenda kusoma maoni mtandaoni? Ndio, napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu hunipa mtazamo mpana kuhusu mawazo, hisia na uzoefu kwa watu mbali mbali. Kupitia maoni haya, ninaweza kuelewa jinsi watu wanavyo fikiria, wanacho kipenda na changamoto wanazo kutana nazo katika maisha yao ya kila siku. Kusoma maoni mtandaoni unisaidia pia kujifunza mambo mapya, kubadilisha mtozamo wangu na wakati mwingine, kunipa suluhisho au ushahuri muhimu kulingana na uzoefu wa wawingine. Ingawa si maoni yote huwa sahihi, ya kuchambua unifundisha kufikiria kwa kina na kuchabua tarifa zenye manufaa zaidi. Na pia zaidi ya hayo, maoni mtandaoni hunifanya nijisikie kuunganishwa na jamii pana kwa na hisi kama na shiriki katika mazungumzo na watu kutoka sehemu mbali mbali na tofauti pia. Tamaduni mbali mbali na mitazomo tofauti tofauti. Kwa jumla, kusoma maoni mtandaoni ni njia nzuri ya kujiungezea marifa, kuelewa jamii na kukuza akili na dunia inayo tuzunguka pia.

Mandhari gani nzuri umewai kuona? Mandhari nzuri niliyoona ni yale ambayo yamechanganya uzuri wa asili na utulivu kwa akili. Na kila moja limebaki akilini mwangu kama kumbu kumbu yenye furaha. Kwa mfano nilipokuwa kwenye milima nilio. Niliona milima mirefu, ikipambwa na misitu yenye kijani kibichi. Na miale ya jua, ikipenya kupitia matawi. Ilikuwa kama picha ya ajabu, ya amani na uzuri wa dunia. Pia nilipokuwa kando ya pwani. Niliweza kushuhudia maji ya samawati. Yanayopuliza kwenye upole kwenye mchanga mweupe huku mawimbi ya kicheza kwa sauti laini, jambo lililonifanya nijisikie huru na kuungana na asili. Mandhari mengine mazuri nilioyapenda ni yale ya shambani na bustani zilizo chanua maua yenye rangi angavu ambapo ndege walirukaruka kwa huraha na upepo mwanana ulipuliza polepole. Ukileta utulivu wa kipekee kila moja ya mandhali haya ili nifundisha kuthamini uzuri wa dunia, hunifanya nijisikie furaha na amani na kunipa hamsa ya kutunza na kuunganisha moyo wangu na mazingira yanayonizunguka.

Uhusu michezo, napenda sana kutazama mipira wa miguu kwa sababu ni michezo wenye msisimuko unao unganisha watu wengi na unaonyesha mshikamano wa timu na vipaji vya wachezaji. Napenda kutazama kwa sababu kila mechi huwa na hali ya kusisimua, huweza kujua matokeo hadi dakika ya mwisho, jambo linalofanya moyo uende kasi kwa furaha. Nakumbuka sana mechi ya kushangaza niliowahi kutazama ambapo. Timu lilifunga bao la ushindi dakika ya mwisho na furaha ya mashabiki. Nilifanya tukio hilo ibaki akilini mwangu kwa mda mrefu. Mara nyingi napenda kutazama michezo nikiwa nyumbani au pamoja na marafiki. Katika eneo la kutazamia michezo kwa sababu kushirikiana na wingine huongeza burudani na hisia za umoja, wakati natazama mchezo, hujisikia mwenye shauku furaha na wakati mwingine wasiwasi, lakini hisia hizo zote hunifanya ni furahie zaidi mchezo wakunipa burudani ya kipekee.

Muda ninaotumia mtandaoni kwa siku hutegemea shuguli ninazokuwa nazo, lakini kwa ujumla ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Kwa kawaida, hutumia sehemu ya asubuhi kuangalia barua pepe, ujumbe na habari muhimu. Kisha nikiendelea na kazi au masuala mengine ya kila siku wakati wa mchana au jioni mara nyingi napumuzika kwa kutumia mitandao ya kijamii, kuangalia habari, kusoma maoni au kuangalia video za burudani. Pia hutumia mtandao kwa kujifunza mambo mapya kufanya utafiti au kupata mwongozo katika kazi na maswala binafsi. Ingawa napenda kuwa mtandaoni kwa muda unaofaa hujaribu kupita kiasi ili kutoathiri usingizi. Afya au muda wa kufanya mambo mengi muhimu. Kwa jumla, muda wangu mtandaoni ni mchanganyiko wa burudani elimu mawasiliano huku nikijitahidi kudumisha uwiano katika maisha ya kweli na maisha ya mtandao.

Natumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na kupata taarifa muhimu za kila siku. Kupitia simu huwa na wasiliana na familia na marafiki kwa kupiga simu, kwa kutumiana ujumbe au kutumia mitandao ya kijamii ili kubaki karibu nao. Pia hutumia kupata habari kusoma taarifa mtandaoni na kujifunza mambo mapya kupitia video au makala mbali mbali. Zaidi ya hayo, natumia simu kwa burudani kama kusikiliza muziki, kutazama video na kupumzika baada ya shughuli za siku. Kwa jumla, simu yangu ni kifaa muhimu kinacho. Nisaidia kuwasiliana, kujifunza na kujiburudisha kwa urahisi wakati wowote na popote.

Unahifadhi pesa vipi, ninajihifadhia pesa kwa kupanga matumizi yangu kwa umakini na kueka malengo ya kifedha yanayoeleweka kwanza. Pia, hujitengenizea bajeti ya kila mwezi ili kujua ni pesa ngapi ninaingia na zinatoka wapi. Jambo linalonisaidia kuthibiti matumizi yasiyo ya lazima, pia huweka akiba mara tu ninapopata kipato. Hata kama ni kiasi kidogo kwa sababu nimejifunza kuwa kuanza mapema na kuwa na nidhamu ni muhimu. Ninajaribu kuepuka matumizi ya ya msukumo kwa kufikiria kwanza kabla ya kununua kitu na kutenganisha pesa za mahitaji muhimu na za matumizi ya zaidi. Zaidi ya hayo naweza kutumia akaunti ya akiba au vikundi vya kueka na kukopa ili kuhakikisha pesa zangu zinahifadhiwa kwa usalama na zinakuwa polepole. Kwa kufanya hivyo, ninaweza kujenga tabia nzuri ya kuokoa pesa na kujihakikisha na kujihakikishia usalama wa kifedha kwa kila siku na pia siku za usoni.

Ninaishi katika eneo tulivu lenye mazingira mazuri ambayo hunifanya nijisikie salama na pia mwenye amani. Nyumba ninayoishi ni ya kawaida lakini yenye starehe. Ikiwa na vyumba vya kutosha na mwanga wakutosha unaingia mchana, jambo linalofanya iwe ya kupendeza kuishi mazingira ya eneo langu, misafi na yaki rafiki. Majirani ni wenye heshima na kuna utulivu unaoruhusu mtu kupumzika vizuri baada ya shuguli za siku. Nilihama mahali hapa muda fulani uliopita na tangu wakati huo nimezoea na kujisikia kama ni nyumba yangu na ama nyumbani kwangu kweli. Ninacho kipenda zaidi kuhusu eneo langu ni utulivu wake, upatikanaji wa uduma muhimu karibu na hali ya usalama inayofanya nijisikie huru kuhishi bila wasiwasi. Kwa ujumla na hisiraha, faraja na usalama mahali ninapoishi na hilo unifanya nipende zaidi kuita eneo hii nyumbani.

Je, unapenda kuangalia nyota. Ndiyo, napenda kuangalia nyota kwa sababu ni jambo linalonipa utulivu, wakipekee na kunifanya. Nitafakari ukubwa wa ulimwengu. Ninapozitazama nyota angani usiku uhisi kama mawazo yangu yanatulia na moyo wangu unajaa amani kwani zinanikumbusha kuwa maisha ni makubwa kuliko changamoto za kila siku. Kuangalia nyota hunipa nafasi ya kufikiria kuhusu ndoto zangu, malengo na safari ya maisha. Huku nikihisi, matumaini na msukumo mpya. Pia ni wakati mzuri wa kuwa peke yangu au kushirikiana na watu, nin watu ninaowapenda. Tukizungumza kwa utulivu chini ya anga, lililojaa mwanga wa nyota. Kwa ujumla kuangalia nyota ni shughuli ninayoipenda kwa sababu hunisaidia kupumzika, kutafakari na kujisikia. Nimeunganishwa na ulimwengu kwa namna ya kipekee.

Je umewahi kununua tikiti za tukio? Ndiyo, nimewahi kununua tikiti za matukio mbali mbali, kama vile matamasha ya mziki, michezo au hafla za kijamii. Kununua tikiti hunifanya nijisikie mwenye hamasa na matarajio kwa sababu unajua nitahudhuria tukio lenye burudani na uwaminifu na umuhimu fulani. Mara nyingi kununua tikiti mapema ili kuepuka msongomano wa dakika za mwisho na kuhakikisha ninapata nafasi nzuri. Uzoefu wakuhudhuria tukio huwa wakufurahisha sana kwani hunipa nafasi ya kukutana na watu wengi kushiriki furaha na kuunda kumbukumbu mzuri kwa ujumla kununua tikiti za tukio ni jambo hu ninalofurahia kwa sababu huniletea msisimuko, burudani. Na pia uzoefu wa kipekee nje ya maisha yangu ya kawaida.

Najihisi vipi kuhusu tathmin za kazi. Minajihisi kuwa tatmin za kazi ni jambo muhimu sana. Kwa maendeleo yangu binafsi na kitaaluma, inanipa muanga wa uelewa ni sehemu gani, ninaifanya vizuri na ni wapi, ninahitaji kuboresha jambo linalo, nisaidia kuwa bora kila siku. Wakati napokea maoni kwa uangalifu na kwa moyo wazi, unisaidia kuboresha ujuzi wangu ni tamu na ubora wa kazi yangu. Na kunipa motisha ya kujitahidi zaidi pia, tampini ya kazi hunikundisha jinsi ya kushugulikia changamoto kwa busara na kuwa na mbinu za kujirekebisha bila kuchukia au kukata tamaa. Kwa ujumla, nina iona tamthini ya kazi kama fursa ya kujifunza kukuwa na kumudisha bora katika kila jambo nina fanya. Na hivyo, unifanya, nijisikie mwenye uwezo na kujiamini zaidi.

Ungependa kujifunza nini kipya? Ningependa kujifunza kipi kuhusu ujasiriamali na jinsi ya kuanzisha na kuendelesha biashara yenye mafanikio. Hii ni kwa sababu kuelewa jinsi ya kupanga, kuendesha rasilimali na kuboresha bidhaa au huduma kuna. Nisaidia kuwa huru kifedha na kuunda fursa mpya kwa wengi na wengineo pia. Pia ningependa kujifunza zaidi kuhusu teknolojia ya kisasa kama vile akili bandia na programu za kidigitali. Kwani dunia inabadilika haraka na kuwa na ujuzi huu hunipa faida ya kuendelea kushirikiana na mahitaji mapya ya soko.

Unapenda kujifunza mambo mapya vipi. Napenda kujifunza mambo mapya kwa njia inayochanganya vitendo na welewa wakina. Mara nyingi huanza kwa kusoma vitabu, makala au taarifa mtandaoni ili kupata msingi wa kile ninachotaka kujifunza. Baada ya hapo, hupenda kuangalia video au mfano ya vitendo. Inayoeleza uwazi kwa sababu kunisaidia kuelewa kwa haraka zaidi, pia kujifunza kwa kufanya mazoezi na kujaribu mwenyewe. Kwani kufanya hunisaidia kukumbuka na kuelewa vizuri kuliko kusoma vitu zaidi ya hayo napenda kuuliza maswali na kusikiza maoni ya wengine.

Unapendelea kuwasiliana vipi na watu. Napendelea kuwasiliana na watu kwa njia ya mazungumzo ya aina tofauti. Tofauti kwa sababu huniruhusu kuelewa hisia lugha ya mwili na sauti ya mtu kwa urahisi zaidi. Mawasiliano ya aina hii hujenga uaminifu na hukaribu na hufanya ujumbe upite uwazi zaidi. Hata hivyo pia hutumia simu na ujumbe mfupi wakati hali hairuhusu kukutana ana kwa ana. Hasaa kwa mawasiliano ya haraka au mbali. Kwa mawasiliano rasmi au ya kikazi napendelea barua pepe kwa sababu huweka taarifa kwa mpangilio na kumbu kumbu nzuri kwa ujumla. Napendelea kuchanganya njia mbalimbali za mawasiliano kulingana na hali ili kuhakikisha ujumbe unafika vizuri na mahusiano yanadumishwa pia.

Niambie kuhusu timu bora ya mpira wa kiragbi wa marekani. Kuhusu timu bora ya mpira wa kiragbi wa kimarekani napenda sana timu ya New England kwa sababu imejulikana kwa udhabiti wake mbinu za uchezaji wa kipekee na historia ya mafanikio makubwa katika ligi ya NFL. Napenda timu hii kwa sababu wachezaje wake wanajituma sana wanapambana bila kuwacha zaidi dakika za mwisho za mchezo na kila mchezo kuonyesha umoja wa timu na nidhamu ya hali ya juu. Nakumbuka mchezo mkuu wa timu hii niliowahi kutazama ambapo walishinda kwa ushindi wa kusisimua baada ya dakika ya mwisho na furaha ya mashabiki ilikuwa ya ajabu sana. Kila mtu alikuwa na shuku na shauku na shangwe wakati timu yangu inacheza huhisi msisimko furaha na mara nyingi wasiwasi kidogo lakini hisia hizo zote hunifanya nijisikie hai na kushiriki katika kila hatua ya mchezo. Kwa kweli kutazama timu yangu ikicheza ni burudani isiyo na kifani na hunipa motisha wa kusherehekea ushaidi wa kufurahia mchezo kwa jumla.

Kinywaji ninachokipenda zaidi ni chai kwa sababu hunipa utulivu na faraja kila ninapokunywa. Napenda chai kwa harufu yake nzuri na ladha laini ambayo hunifanya nijiskie nikiwa huru na mtulivu. Hasa asubuhi au jioni mara nyingi hunywa chai wakati wa asubuhi kabla ya kuanza shughuli za siku au jioni ya siku ndefu ili kupumzika. Kinywaji hiki nilikizoea tangu nikiwa mdogo kwa sababu nyumbani kwetu chai ilikuwa sehemu ya kawaida na kukaa pamoja na familia kuzungumza na kushirikiana.

Ndiyo napenda kucheza michezo ya video kwa sababu ni burudani ya kipekee inayo changanya furaha, msisimuko na changamoto za akili. Napenda michezo ambayo yanahitaji mbinu mkakati na ujasiri kwani una saidia kuboresha uwezo wangu wa kufikiria haraka kupanga mkakati na kushirikiana na wachezaji wengine. Wakati mwinge napenda michezo ya hadithi ambapo ninaweza kuingia katika ulimungu tofauti kujaribu maisha ya wahusika na kufurahia uzoefu wa kipekee ambao hupatikana katika maisha ya kila siku.

Kipindi gani cha televisheni ninacho kipenda? Kipindi cha televisheni ni nacho kipenda. Ni taamthilia kwa sababu, hua ni hadithi zinazogusa maisha ya kila siku na kufanya nijifunze mambo mengi kuhusu mahusiano ya changamoto na maumivu na maamuzi ya maisha. Napenda tamthlia kwa sababu wahusika wake huwasilisha hisia halisi, kwa furaha huzuni upendo na pia matumaini. Jambo linalonifanya ni jihisi karibu nao mara nyingi hutazama vipindi hivi jioni au wakati wa mapumziko. Hasa baada ya shughuli za kila siku. Ili kupumzika na kufuatilia muendelezo haadivi. Tamthilia pia hunipa nafasi ya kutafakari maisha yangu na wakati mwingine hunipa mafunzo au motisha. Kwa ujumla, kipindi hiki cha televisheni, uniburudisha, hunipumzisha na nifanya nione mambo. Kwa mtazamo mpana zaidi.